Nikiwa hospitalini, dawa kwangu ni matibabu yanayoponya magonjwa. Nikitoka nje, mtaani, maana inabadilika. Michezo na sanaa zikipendeza, tunasema hii ni dawa. Pombe au kahawa tukiita dawa ya uchovu, na hata kileo au bangi, mtaani wanaita dawa. Pia maneno ya hekima tunayochukulia kama dawa ya moyo.

Katika miaka ya hivi karibuni, nimeshuhudia hali ya hewa eneo langu ikibadilika sana. Mvua hazitabiriki tena. Msimu wa mvua huchelewa na kuleta mafuriko badala ya baraka. Joto nimeongezeka muno, ikilinganishwa na zamani. Na vipindi vya ukame vimekuwa virefu. Mazingira yetu ya asili yamepoteza ule ustawi na ubaridi ilio uzoea utotoni.

Ninapo piga simu kulalamika, inaanza kwa kutaja jina langu na kueleza tatizo langu moja kwa moja bila kuzunguka. Natumia lugha ya heshima lakini yenye msimamo mkali, nikieleza jinsi huduma mbovu ilivyo ni umiza au kunipotezea muda. Mwishoni ninaomba namba ya kumbukumbu na tarehe rasmi ya lini tatizo langu ilitatatuliwa kabisa.

Siku ya kufua nyumbani kwetu huwa ni jumamosi, asubuhi na mapema. Mimi na familia yangu tutatenga nguo kulingana na rangi, wakati mashine au beseni zikiendelea na kazi. Mziki wa taratibu utusindikiza, tukisha anika nguo kamba, zikijaa rangi tele, tunamalizia siku kwa kunywa chai ya pamoja, huku tukifurahia usafi wa nyumba.

Najihisi mwenye msisimuko na utulivu, imejiandaa vyema, nimefanya utafiti wa kutosha na kupanga hoja zangu kwa umakini. Ingawa, kuna msisimuko mdogo wa kawaida kabla ya kuanza. Na imani kubwa kuwa, kila kitu kitakwenda vizuri, niko tayari kushirikisha wazo langu na kujibu maswali yote yatakayo jitokeza, kujiamini.

Ili kujikinga na mbu na kujiepusha na malaria natumia viandarua ambayo nalala ndani ya chandarua kilicho tiwa dawa kila siku ya pili napaka dawa ya mbu ambayo natumia mafuta au dawa za kufukuza mbu mwilini. Au nivae nguo ndefu zinazofunika mikono na miguu masaa ya jioni.

Chama cha kuweka akiba hufanya kazi kwa wanachama kuchangia kiasi fulani cha fedha kila mwezi. Fadha hizo huwekwa pamoja na kutumika kukopesha wanachama kwa riba nafuu uzoefu wangu umekuwa mzuri sana. Kimenisaidia kujenga nidhamu ya kifedha kuweka akiba mara kwa mara na kupata mkopo wa haraka wakati wa dharura.

Safari yangu ya kwanza ya mbali nikiwa mtoto ilikuwa kutoka Nakuru kuelekea jijini Bungoma. Nikiwa mtoto nilisisimka sana kuona milima mashamba ya chai na misitu tukisafiri njiani mvuto wa manthari na msisimuko wa kwenda kuwaona babu na bibi ulifanya safari hiyo kuwa ya kipeke na isiyo saulika kamwe maishani mwangu.

Wakati wa baridi kali, ninapenda kuvaa nguo nzito za joto na kujifunika blangeti nzito. Pia, nanywa vinywaji vya moto kama chai ya tangawizi au supu ili kupata joto mwilini. Mara nyingi hubaki ndani nikifanya shughuli za utulivu kama kusoma vitabu au kuzungumza na familia kwa furaha.

Naona kutembea kwa miguu ni njia bora ya kuboresha afya na kupata utulivu wa akili. Mimi hutembea katika barabara za mtaani kwetu na kwenye mbuga za bustani zilizo karibu. Nafanya hivi mara nne kwa wiki, pindi ya jioni. Ili kufurahia hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo.

Wakati wa wasiwasi, mimi huwanza kwa kuvuta pumzi, ndefu na polepole ili kutuliza akili. Pia, napenda kutembea inje kidogo ili kupata hewa safi au kuzungumuza na rafiki wa karibu. Njia hizi zina ni saidia kupunguza msongo wa mawazo, kupata utulivu wa ndani na kufikiria kwa umakini zaidi ili kutatua jambo linaloniisumbua.

Kwetu biriani ni chakula cha heshima chenye mchele na nyama iloliyokuzwa kwa viungo moto moto. Huandaliwa sana wakati wa harusi na sherehe za familia watu huu kusanyika pamoja kufurahia mulo huu kwa sahani kubwa. Wakicheza muziki na kusherehekea kwa furaha na upendo tele miongoni mwao.

Mpesa imebadlisha maisha kwa kurahisisha malipo ya bidhaa na huduma mitaani bila hitaji la fedha taslimu wananchi wanatuma na kupokea pesa kwa haraka kulipia stakabadhi na kuweka akiba kwa usalama biashara ndogo zimekua kutokana na urahisi wa ya mala jambo linaloimarisha uchumi na kuleta utulivu katika maisha ya kila siku.